Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali na skuma wiki. Ni nakipenda chakula hiki kwa sababu kina nifanya, nijisikie nyumbani na kina nikumbusha mila na utamaduni wetu. Pia ni chakula chenye afya na hunipa nguvu ya kufanya kazi kila siku. Mara nyingi ukipenda zaidi kinapopikwa nyumbani au mimi binafsi nakipika. Na pamoja kukila na familia yangu na hivyo basi napenda kuteremisha sana na maziwa ya ng'ombe kwa sababu uleta isia na umoja na furaha.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa sababu nimeamini ni njia nzuri ya kulinda mazingira. Hasa katika ulimwengu huu tunaoishi, ninajaribu kutenganisha taka zinoweza kuoza na zile ambazo ni plastiki na makaratasi zisizoweza kuoza vilevile ni kama vile plastiki na maybe kama kuna manguo hivi hivi hufanya hivyo inanisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na pia kunifanya nijisikie kuwa ninachangia jambo jema kwa jamii na mazingira yetu.

Naam, nimewahi kufikiria kwanzisha biashara yangu. Mfano mmoja nimefuga kuku. Kuku wa nyama, yaani kuku wa broiler. Nimevutiwa na biashara hii kwa sababu ina soko la uhakika na inaweza kuanza kwa mtaji mdogo. Kuku wa nyama hukua haraka na huleta faida ndani ya muda mfupi ambao mimi hulisha kwa muda wa wiki nne, hivi basi, wiki nne tu wiki sita na pia biashara hii inanipafursa ya kujitegemea na kujifunza zaidi kuhusu ujasirimali.

Nam napendelea chakula chenye ladha ya wastani kisicho na viongo vikali sana napenda chakula chenye ladha nzuri lakini kilichopikwa kwa usawa ili nisifurahi tu ladha mbali pia nibaki na afya nzuri ladha ya kawaida inamenifanya nifurahie chakula bila kuchoka na hunifanya nikatamani kukila mara nyingine tena.

Zoea nzuli nililojenga ni kupanga ratiba yangu ya kila siku na kuzingatia kufanya kazi kwa wakati. Iliyostahili na uliyofaa hii imenisaidia kuwa na nidhamu. Kuepuka subiri hadi dakika za mwisho na kufanikisha malengo yangu kwa urahisi zaidi. Zoea hili limeongeza ufanisi wangu. Kazini na pia kunisaidia kupata muda wa kupumzika na hata kukaa na familia.